Tulipo kuwa shule ya upili, tulikuwa na kijana mmoja darasani letu alikuwa akiitwa odhiambo. Kijana huyu alikuwa na ndoto ya kutuonyesha kipaji chake. Alianza kwa kuunda tovutu ya mikono yake. Alikuwa akiunda tovuti hizi na badaye zikamletea faida. Wageni waliposikia kuhusu kijana huyu walianza kutembelea shule yetu. Kijana huyu aliweza kusafiri kuenda inchi za ngambo kupitia tovuti alizokuwa akiziunda. Hii ilitufunza jinsi ya kutumia kipaji yako upasavyo.